Napenda sanaa ya mchoro na rangi hii ni aina ya sanaa inayojumuisha kutumia vifaa vya kuchora kama vile penseli, kalamu, rangi za maji mafuta au akriliki ili kuunda picha zinazowakilisha vitu halisi, mawazo au hisia inaweza kuwa ya ukweli au ya kubuni tu kwa mfano naweza tumia mchoro na rangi kuchora kitu ambacho nina kiwaza katika mawazo yangu inaweza kuwa ninawaza ama ineza kuwa nikona hisia na nitumie mchoro na rangi kuweza kutoa hizi hisia na kuweza kuu kuweza kufanya hizi hisia zipate picha mfano nikikuwa nimeketi chini na nieze kuwaza kuhusu kutembea milimani naeza enda nikachora kutumia mchoro na rangi nikachora milima nikachora nyasi na nikachora hisia zangu mfano ni nahisi kwamba kuwa na kijibaridi nikaeza kichora kitu ambacho kitaweza kuleta hizo hisia katika picha maalum.

Katika kazi yangu hasa kazi hii ninayofanya ya kuwa daktari wa mifupa nina nina malengo kadha lengo la kwanza ni nataka kufika kilele kabisa kukuwa kiongozi katika hospitali kadha wa kadha, katika county ambayo ninaishi kitu cha pili, nataka kuongeza maarifa ili niweze kuweza kuwafikia wagonjwa wengi na kuweza kuwapatia tiba ambayo wanahitaji kitu cha tatu, kazi ambao ni naifanya, nataka niifanya hadi ikifika mahali ni niwe ule mtu ambaye wengine wanatuma watu waje kwangu ili na wao pia waweze kujifunza jinsi ya kufanya hii kazi. Manake, hii ni kazi ambayo naifanya kwa moyo wote, naifanya kwa bidii, na pia naendelea kufanya utafiti ni ili niweze kujua zaidi na niweze kujifahamisha kujifahamisha na mitindo ya kisasa ya kuweza kutoa uponyaji kwa wagonjwa.